Ndiyo, ndiyo, ndiyo, napenda sana kusoma magazeti. Magazeti ni muhimu sana katika jamii yetu ya kila siku. Pia ukiona kama hunahaja ya kushika simu au chombo chote cha dijitali. Unaeza pia ukapitia gazeti lako ukalinunua kwa bei nafuu na ukapata habari tofauti tofauti.